Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Naenda mahali pa ibada kila jumamosi kwa sababu mimi ni mkristo. Lazima niende kurudisha shukrani kwa mola, kwa kunibariki, kwa kila jambo ambalo amenitendea maishani mwangu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uvumilivu, unyenyekevu, uwajibikaji. Kiongozi ambayo ana uwezo wa kuelewa kila mmoja wa mfanyikazi na tuseme kama kuna mmoja ako na shida, anaweza litatua bila tatizo lolote na bila kuwa na shida yeyote.

Aha, kabla kila siku ninapoanza kazi, mimi huanza na maombi, nijulishe Mungu kwanza, halafu tena baadaye nipitie pitie kazi niliyofanya siku ya awali, ndiyo nijue leo, ndiyo nijue nikianza kazi niliachia wapi na nafaa kuanzia wapi.

Uzoefu gani wa kushangaza umewai kupata? Uzoefu wa kushangaza nimewai kupata ni wasichana kuuza mili zao ili kupata pesa. Wasichana wanauza mili zao kwenye vilabu, kwenye mahoteli, ili waweze kupata pato la kila siku, ili waweze kujikimu.

Eleza kuhusu hali ya hewa leo. Hali ya hewa leo. Hakuna mawingu. Ni jua. Ni jua ambayo si kali sana. Hakuna joto. Ni jua ile imetulia. Pia hakuna mawingu. Hakuna joto. Na mimi kama mimi sipendi wakati wa baridi ju. Huwa haiendani na mwili yangu. Na kwa sababu. Kuna jua nimevaa dera. Napenda aina hii ya hewa ya hali kwa sababu unaweza kufanya shughuli zako bila tatizo lolote. Sio kama mvua kukinyesha lazima ungoje ishe. Halafu pia hali hii ya hewa unaweza fuwa manguo zikauke vizuri bila shida.

Kipawa gani, huna? Mimi nina kipawa cha uchoraji, naweza chora mtu, nichore mti, naweza chora pia wanyamapori, naweza chora viongozi wetu, na wakiona wanaeza nipa kitu kidogo. Sasa naweza sema nina kipawa cha uchoraji, na kwa njia fulani, limenipea pato.

Unawakaribisha wafanyakazi wapya vipi? Nawakaribisha kwa kuwaonyesha ukubwa ama udogo wa ofisi letu. Kuwaonyesha jinsi watakavyokuwa, wakifanya mambo zao katika ofisi letu. Kuwaonyesha chumba cha kujisaidia. Kuwaonyesha kila mahali, ata mahali ambao watakuwa wanakipata mlo chao cha kila siku. Na njia nyingi mtu pia unaweza wakaribisha hata kwa ombi ili wajue wafanyikazi wenzake wanapenda na kumcha mungu.

Nime umewahi kusafiri wapi mahali pazuri. Nimewahi kusafiri kwenda kericho. Kericho nilienda kuona jinsi majani chai, zinapandwa, zinachunwa, na kisha baadaye kupelekwa kwenye kampuni, ili kutengenezwa, ili sisi tuwe tunazitumia zikiwa majani, bali sio matawi tena.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza kuendesha gari. Kwa sababu nina imani siku moja. Pia nami nitakuwa mmiliki wa gari. Nitaweza kujinunulia gari lakini kabla hiyo. Ningependa kujifunza kuendesha gari ili ninapo nunua gari langu niwe na huo ujuzi wakuliendesha bila tatizo.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini ya kazi Mimi binafsi najihisi kuwa tathmini ya kazi imeboreshwa. Ukilinganisha na mwaka uliopita. Naweza sema kuwa mwaka huu wafanyikazi wamejituma sana na pia kampuni imeweza kupata mapato bora kulinganishwa na mwaka uliopita.

Unatumia teknolojia ya sauti. Hapana, sipendi kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu mara nyingi mimi hufanya kazi na watu. Na kwa hivo ukiweka sauti, utazuia ama utakosea wale wafanya kazi wengine na hawataweza kuendelea na kazi yao.

Unafanya nini ili kujitooza? Kwa mfano tuseme wakati wa baridi, mimi huvaa sweta. Ili nijitunze, nijikinge kutokana na baridi. Na pia ikifika jioni, mimi huhakikisha kuwa saa moja au saa mbili. Inapata kama nishafika kwa nyumba, ili nipushe wali ambavyo. Niupushe wezi ambao wanaweza kuumiza hata kuuwa.

Zana za digiti ninayotumia kila siku. Ni laptop, simu ya mkono. Nikiwa kazini pia mimi hutumia tarakilishi kwa hivo mimi hupenda kutumia zana hizo tatu.

Timu yangu ninayo ipenda wa miguu ni arsenali. Nilianza kupenda mwaka mitatu iliopita kwa sababu ya ujuzi wao nzuri wa kucheza jinsi wachezaji wanavyojua kupeana mipira kwa njia ya miguu. Napenda wachezaji wengi pale ambao wako na ujuzi na nia nzuri ili kupeleka timu mbele.